Wakati umeme unapokatika, mimi huchungulia nje kuona kama ni mtaa mzima. Kisha niwashe tochi ya simu na kuchomoa vifaa vya kielektroniki ili kuvilinda dhidi ya hitilafu baada ya hapo, nakagua salio la mita na ikibidi hutoa taarifa kupitia huduma kwa wateja ili kujua chanzo cha giza.

Mimi napenda mahali pakimya kwa sababu inanisaidia kutulia na kufikiria kwa kina bila usumbufu ukimya unanipa nafasi ya kuwa na umakini wa hali ya juu sana. Katika kazi zangu na kunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo mingi baada ya siku ndefu.